Napendelea mwanga wa kati juu mwanga wa kati. Yaani hii iko sawa yani hio haikuumizi. Yaani hio inafanya tu shugli vizuri. Tu bado unajua mwanga wakati bado mnaona vizuri. Siete mnseza shindwabkuona inaona. Kwa hivo mwanga wakati ni uradi sana pia mnona. Kini saa mwanga mkali ezi hio ji rada chafu sana unaona. Juu we mtasumbuana chana manzi. Kwanza ukiangalia na jua ukiangalia tuu direct hivi ana kwa ana kama juwa hivyo angalia jua hivyo wakatiwa wanga mkali si hadi macho utachomeka hadi macho ye kwahivio mwangamkali misipende hadi yagari unaona vile kwaza ume patana dereva na ni usiku unaona tu amewasha mwangamkali hadi ye macho kwaza unachomeko unashindwa rada ni gani lakini tuwa hadi si tutashika hio mbera kwa hivo minapenda mwangawakati kuliko mwangamkali.

Habari yangu habari yangu iko fiti sana unacheki. Mimi niko bie sana unaona ee. Na nimefurahia siku ya leo eeh hadi nimefurahia ju nimeona umenijulia hali niaje sikuwa nadhani unaezanijulia hali. Lakini kama umenijulia hali umenifurahisha sana mimi habari yangu iko fiti sana kenye tu inanisumbua ni cheda pekeyake pesa. Pesa tu ndo inanisumbua sana. Sina pesa mingi vizuri venye nataka kwa hivyo ndo nangangana ngangana kutafuta pesa kiasi kiasi unaona eeh lakini habari yangu ingine iko mzuri ju unaona niko uhai na siko mgonjwa yaani sina noma yoyote niko fiti yaani sir jah amenisunda fiti hadi mahali niko unaona. Kwa hivyo habari yangu iko fiti sana labda wewe sas uniambie habari yako iko aje hadi wewe juu sijui rada yako. Uniambie uko fiti ama wewe uko aje sasa.

Kulia. Kulia. Huku sana sana tuseme kighetto. Si hucukulia kulia kama kubeba mtu ufala yaani unacheki. Kaa saa hii unaona yaani. Mnapiga shughuli mkiwa watu wawili hivi. Lakini kuna mmoja hajitumi vizuri unacheki. Ama yeye ndio anataka kukulia pesa mingi yaani anadai ndo mingi kuliko nini na mnafaa mgawane nusu nusu unaona. Iyo ndio saa tunasemanga huyu ananikulia yaani unacheki. Na bado kunikulia unajua bado kuna kugongewa pia. Kugongewa bado ni kukuliwa bado unajua wakati yaani, dem yako ame kucheat. Wakati mrembo wako ame kucheat huku bado hiyo ni kukulia. Unaona, unasema nimekulia. Nimemkulia hiyo ni kumaanisha. Dem yake ame cheat na wewe. Unaona. Hiyo ndio kumkulia bado. Unaona. Kwa hivyo hizo ndizo maana najua sana sana adi kaa ni mbaya mbaya nimeona. Hizo ndizo za kighetto unacheki, hizo ndizo za ma boys huku. Hivo ndo inamaanisha huku kwa maboys.

Nenda, nenda nikwamie mtu aingie angie yaani wewe jitoe tu unacheki wewe ondokea, mimi sidai vako zako, wewe kama sai unadai kuenda mahali alafu unaonaje wewe mimi nakuambia fanya aje, wewe fanya aje nenda, kumaanisha wewe enda. Lakini nenda hizo ni makiswahili za wacosti sana sana unacheki. Kwa hivo sisi huko kwetu tutakuambia, wewe tokea wewe, wewe ingia ingia, wewe monchoka unaona ama tu bounce. Kwa hivyo huku mtaani hivyo sasa ndio tutakuchapia, lakini costi ndio wanasemanga nenda sana sana lakini huku kwetu ni ingia ingia sana sana unacheki acha mimi niingie ingie ama wewe ingia ingia unacheki ama ameingia ingia unaona hivyo tu, hivyo tu, hivyo ndio sisi tunajua, lakini sana sana. Nikikuambia uende nasemanga, nenda salama, ukiskia nimekuambia nenda salama, nakuambia yaani uende vizuri yaani, hivyo kwa njia yaani usipatane na shida yoyote, ni kama venye mtu anaambiwanga, the safe journey, kwa hivyo nenda salama ni safe journey huku unaona, hivyo ndio inamaaniisha nenda salama.

Jumapili ni siku tu ya wiki moja unacheki. Sana sana ile siku yenye watu wanaendanga kanisa. Kuabudu, yenye watu wanaamini ndiyo siku. Mungu ali pumzika afta kumaliza kutuumba. Chini si ya li meza kutu mba siku ya sita. Afta alimaliza kutuumba, kwa hivo watu huamini jumapili ndiyo siku ya Siku Yesu alimaliza mungu ali maliza kutuumba. Na ndio maana watu huenda kanisa hiyo siku so hiyo ndo siku yao. Jumapili bado huku ni siku ya sherehe sana. Si unaona kama leo ni jumapili sasa najua leo watu wako sherehe bado unacheki. Lakini sasa sisi hatuna uradi tu ya huste tu mdagi mdagi. Tungoje tu disi banzi date kumi na nne msituangushe. Tusukumie doo zetu menje adi si tuende sherehe moja tuko na mabibi. Bana hio ndio uradi. Sawa? Ee lakini jumapili siku zote ni siku za sherehe. Huku bado sherehe huku hupigwa jumapili sana. Jumapili sana sherehe usiku kwanza.

Feili, feili ni kuanguka unacheki eeh, feili ni kuanguka, kama ni kitu kama teo hivi, tuseme teo umeamua umfikie mmemba amfikisha arobaini hivi, unaona, alafu upate kitu thirty ama mbao hivi twenty hivi unacheki, hiyo ni hiyo umefeili unacheki hiyo umeanguka hiyo ndo feili na feili na feili hiyo ndo DJ unacheki kuanguka, yani kutofika kwenye unafaa kufika unaona. Kaa ulikuwa na lengo la kufanya kitu fulani ushindwe kufanya hiyo kitu. Hiyo ni kumaanisha umefeili yaani umeshindwa yaani. Umeanguka design. Kwa hivo wewe ndo tu utajua sana sana feili inakujanga kwa shule mtihani. Ndo wanakuanga na hizo vako za feili sana unaona. Lakinza sasa huko nje saa sioni feiili saana.

Mteja. Mteja ni mwenye anadai kenye unauza ama kitu inahusina na yeye unacheki. Na sana sana mnapiga shuguli yaani. Kuna kitu ile mnaexchange. Sana sana ni pesa unaona wewe unampea kitu fulani nampea anakupea pesa. Inaeza kuwa pia si ati ni kitu kaa goods hivi kitu inaezashikika. Kitu kaa services hivi bado unaona. Huyo buda ni mteja wako yaani. Mwenye anakuja kununua kenye unauza yaani. Ikuwe ni tendo ama ikuwe ni kitu inaeza shikika huyo tu mwenye anunua ndo mteja. Na mteja ndo mtu tunatambua sana kwa kazi. Ju unajua bila mteja hiyo kazi yako manze haiezi kuwa kazi unaona haiwezi itwa kazi tena kesho. Na kitu ngine lazima ufanyie mteja vizuri ili kesho pia aweze kurudi kwa aweze kurudi kwako juu si atakua mteja siku moja pekee yake atakaa mteja hadi siku zingine zinakuja unataka tu huo mteja akuje akuinue yaani anunue vitu vizuri. Kwa hivyo wateja tunawatambua sana akue ni nini ama ni nini huyo ni mteja unaona huyo nda mteja wako.

Nadra, nadra ni mbaya, nadra ni kumanisha, yaani ni ngumu hakuna yaani unacheki. Sahi nikita kuambia, eh, kama sahi uniulize, utapata wapi warembo, mavajo huku, nakuwmbia hio ni nadra, ningumu yaani unacheki. Nadra ni kumaanisha ni ngumu ama, nika haiwezekani tu tuseme, unaona hio ndo minajua na nadra, unacheki. Ha hivyo tu ndio naeza kuambia na nadra sijui vako mingi za nadra. Nadiraturo wama kukata ya nuna mvotu mtuze. Yani nadiraturo ni He kumekauka yaani hakuna uradi yani hio kitu unataka haiwezekani yaani He he.

Kula, kula ni tendo la kutafuna, yaani chakula alafu kumeza, yaani ifike kwa tumbo. Ye ndo anaeza kombia kuusu kula, eh, unoona, eh, kula, lakini bado kuna kura. Kura nayo niile ya kuchanguana, unona ile ya kuchangwana. Sina kuna kula, na kuna kura. Kura ni ile ya kuchaguana, kula nayo ni ii ya ku eeh kutafuna chakula hadi umeze yani ushibe unaona eeh. Kwa hivyo chakula, sa inatokana na chakula. Kula inatokana na chakula. Chakula yenye unakula sana sana kama chapati hivi. Kama ugali na skumu, unaona ama nyama unaona. Kwa hivyo ukishate, ukishanza kuitafuna, we unaku we unakula unaona eeh, we unakula, unaona eeh alafu bado eeh hio ndo uradi ya kula.

Suruari, suruari ini ya wanahume yaani. Eyo ni luku ya wanahume lakini bada hukwari wa sana sana na wanaake unacheiki. Bada wanaake unacheiki, bada wanaake unacheiki suruari. Suruari lafu kuna suruari ni eni indooa suru itanga shortu kusui itanga shortu. Sana sana luku waki geto ni shortu na juwa yao slang. Na slangu itanga shortu yaani na shengu itanga shortu. Ama kivande itacheiki ye. Lakini ni uradi tu bado mademu zi kwaria na wanamu zi kwa ria. Lakini saza yenye nirefu, nirefu zi uta mfuto. Yenye nirefu yaani, yenye mefika uko chini kwa miguu. Ju una jua suruari, suruari kufika magoti, unana. Lakini mfuto nao ukufika uko chini. Hiyo nda watafuti ya suruari na mfuto. Mfuto nafika chini, suruari na kufika kwa magoti, unana.

Nne, nne ni mbana, nne najua ka mbana, ka vile unajua kunakuwanga na mbana ka one, moja yaani, mbili, tatu, nne, tano, sita. Unaona? So nne inaonyesha mko, ka mtu pinga, unacheki? Kama saa hii nikikuuliza, rada mko wangapi? Unaniambia eh, tuko mtu nne, unaona? Ama tuko mtu nei. Hii ni kuniambia mko watu wanne, unaona? Wanne ni namba yaani, unacheki? Ni mbana, unacheki? Namba kaa moja, mbili, tatu, nne, nne, nne ni nne sasa. Hiyo ndo design tu, ka one two, unaona?

Ripoti. Ripoti ni ile ya mboka. Unacheki ile ya mboka yenye ka kuna noma yenye mnaambiwangwa mwandike ili mweze kujua eeeh rada hio noma ni gani ka tuseme kwa kampuni hivi kuko na shida ka ya maji inatumika vibaya mnaambiwa mwandike ripoti mbona hio maji inatumika vibaya na yani mumeonaje hizo vitu zote kuna hio design inahitajika. Hio ndo mimi najua ka ripoti alafu ingine bado kuna ya polisi kwa polisi kwa mambang'a bado mtu huenda kuandika ripoti pia watu huenda kuandika ripoti ya venye kuko kama makosa imetendeka kama nikifo kama ni nini unaenda unaandikisha ripoti hivyo ndo inaitwa hivyo ndo tu naeza kwambia sijui kama kuna ripoti ingine mimi hizo ndo ripoti mimi natambua solo.

Machi labda ikuwe mwezi, mwezi wa nnende na watu huku wanataita machi, yama ndio inataito wa machi. Huku na yo mechi na yo ni hile mchozo mbaya kuma mpira hivyo, mpira, lakini bado inamanisha baya sana. Inamaanisha bado ngono na mechi pia huku kwa lugha ya kighetto, mechi nayo inamaanisha ngono. Lakini machi ni mwezi, machi ni mwezi, sijui ni mwezi wa Tano, Mwezi wa tano unaona. Mwezi wa tano ndio machi unaona. Alafu kama unaongelea mechi nayo mechi inamaanisha mchezo wa mpira wa kandanda lakini bado huku kwa ghetto yutu inamaanisha ngono unaona kwa hivyo inalingana mnaongelea gani.

Ivi karibuni inamanisha aikai yaani unacheki shugli enye mnaoangelea aikai. Kama sahii tuseme mtu anakuja kukutembelea akuambie anakutembelea ivi karibuni. Anakwambia atakaa sana kabla ajakuja kukutembelea. Tuseme kitu ka wiki moja ivi ama mbili akuja akutembelee unaona hajakaa. Lakini mtu akikuambia wewe nitakutembelea tu unajua ajakuambia atakutembelea lini. Lakini hivi karibuni inamanishanga karibu yaani si mbali unacheki. Inamanisha sula yaani. Nikaa sula sasa uko mayolo unacheki ndio kuambia mtu hivi karibu. Naona hivi karibuni, ntakuja. We unamwambia tuu ntakuja tuu lakini ni hivi karibuni sooner, I will come sooner hivo ndo inamaanisha.

Soko, soko huku ni zabe yenye watu huenda kununuwa vitu kama matunda, maviazi, makabeji, maskuma, unaona. hizo vitu zote, lakini bado kuna kuwa na soko ingine. Kwa hivyo inalingana unaenda soko, gani hio soko ingine nayo, ni ukue yaani uko single yaani. Huku ukiskia mtu akisema, eeh nimerudi soko, kumaanisha mwenye alikuwa na yeye mpenzi wake wame achana, na amebaki ako single. Kwa hivyo kumaanisha ako soko sasa, unaona. Eeh hivyo ndio inamanisha, hivyo ndio soko bado inamaanisha huku. Kwa hivyo inalingana mnaongelea soko gani, soko ya kuuza matunda hizo vitu zote zote hio soko ya kuuza matunda soko ya biashara yaani unaona soko ya biashara ama soko ya soko hio ya nini hio ya mayoute yaani hio ya kuwa single yaani eeh.

Tofauti inamaanisha, yaani, hazifanani yaani kuna kitu unaona hazifanani, hazikai kimoja yaani kuna kitu inafanya zisikuwe kitu moja unaona. Kama hii ni ya rangi nyeupe, unapata hio ingine ni rangi nyekundu unaona. Kwa hivyo kitu kama hiyo unasemaje, ikona tofauti kira, kirangi. Unapata so zikona tofauti ki urefu, unaona kama watu wana kuwanga na tofauti ki urefu, ki unono, unaona kuna mtu amenona kuliko mwingine, unaona. Hizo ndizo tofauti unaona, ee hiyo ndo inamanisha tofauti, tofauti inamaanisha vitu hazifanani yaani, hapo kwa hivyo hizo vitu hazifanani, ju hazifanani kuna utofauti, ee hivyo ndo kuna tofauti hapo sasa.

Sakinisha, sakinisha, mi husakinisha vitu vyangu sana unaona, ni njiya mingi sana. Yadi nilifaa kuchukuwa nisi.

Mlango, mlango ni sehemu ya nyumba ambayo mtu huuingili ya nayo, iyo zabe sana sana inakuaga ya chuma. Ama mbao inalingana sa na venye iko lakini enye mi niko saizi ni ya chuma unaona. Mlango ni iyo zabe nyenye bado mtu huweka kufuli. Ili kufunga mlango yaani ili wakati wa hauko mtu asijekuingia kwa nyumba yako, unaona. Mlango ni muhimu yaani mlango huku ni ya kuzuia hadi iyo ya mlango ni ya kuzuia sana sana mtu mwingine asiingie ju inakuanga na mahali za kufunga. Mtu mwenye sio wa iyo nyumba asiingie unaona wewe pekee yako ndio uko kwa nyumba labda wewe ndio unajua vile mambo inaendelea kwa nyumba labda marafiki wako lakini mlango ndio hio sehemu yani mlango ni rafiki ya dirisha sasa dirisha ni ati dirisha hutokeangi kwa dirisha dirisha labda utokee wakati kuna shida kama hatari ivi ndio unaeza tokea na dirisha. Lakini mlango mlango tu ndio ndio mtu hutokea na kuingilia nayo kwa nyumba.

Kitanda. Kitanda nayo si ni zabe yenye mtu hulalia ni aje unacheki eee. Zabe yaani. Kitanda ni ama uwanja ya mechi na wanda uwanja mechi ivo ndo watu kwa gheto tu. Hivyo ndio watu huingam kama uwanja ya mechi unacheki eee. Ground yaani. Uwanja hiyo ni uwanja. Kitanda. Kitanda fiti yaani. Kitanda ngumu yaani. Kitanda nzuri. Ndio inapendeza. Una cheki hiyo ndio inakukaa fiti hadi za shughuli zozo. Zote hadi ukilala unapumzika fiti kesho unaamka ukiwa biye unaona. Kwa hivyo kitanda ni hiyo zabe yenye mtu hulalia unaona. Na kitanda inakuanga na godoro. Sana sana za huku zimetengenezwa na mbao. Mbao na baado kuna chuma lakini za mbao ziko sawa pia. Na za chuma kunazo kama za ma spring. Hizo zinakuanga uradi sana kwa hizi za ma spring. Izo zikuwa fiti sana ni aje.

Sikiliza, sikiliza ni ile dizaini yani ni ile hali ya kusikiza kenye mtu ana kwambia yaani. Kufuata vyenye mtu anakwambia unaona. Hiyo wakati umetulia unasikiliza venya mtu anakwambia wakati anakueleza. Kama ni anakulezea njia ama barabara, ama anakueleza venye mnafaa mfanye kitu fulani. Hiyo kati ana kuongelesha, akikwambia ye, ye, he, fanya hivi, tunaenda hivi, piga kona hii, tunafanya hivi. Hiyo wakati sasa yeye na wewe mwenye unaambiwa unasikiliza unaona. Hiyo ndo kusikiliza, na kusikiliza sana sana iinakuwaga na mwanafunzi na mwalimu sana sana. Juu, mwalimu anakunga anafunza mwanafunzi. Kufulu mafunzo mwanafunzi ili aweze kuipata, lazima aweze kusikiliza mwalimu venye anasema ama venye anafunza unaona? Kwaiyo kwa mfano naweza kukwaambia sana sana kwenye sikiliza me, penye sikiliza tumika sana sana ni shule. Mwanafunzi lazima asikilize mwalimu ili aweze, aweze kupita unaona? Hiyo ndo iko tu.

Jumanne ni siku ya, ni siku ya wiki tu moja, siku ya wiki kutoka. Jumatatu. Jumatatu inatoka. Jumapili. Jumapili nayo inatoka. Jumamosi. Jumamosi sijui inatoka nini sasa. Jumatatu ni Monday. Jumapili ni Sunday. Jumamosi ni Saturday. Halafu Jumanne, Jumanne ndiyo nini. Tuesday sasa. Kwa hivyo jumanne tunajuwa kama nini sasa. Siku ya matiti, kwa mayouth hivo tu. Hivo ndo tunajua. Kama yut tunajua huku siku ya jumanne ni siku ya ya matiti, yaani manudes na ma boobs lazima unatumiwa. Mi nakuambia story hadi za ghetto. Hiyo ni story ya ghetto sasa nakuchorea. Ya mabaddy na ma rongrende huku. Na hukosangi mang'aa pia. Najua, so juma juma juma nane juma nane ndo ina jumanne ndio inakuwaga siku ya maboyz hao wenye wanadate yaani sana sana unaona, kutumiana maboobz hivo, madame wao wanatuma maboob, hivyo tu ndio najua.

Ratiba ni mtaratara unacheki ratiba ni mtaratara munapewa ya venye mtafuata kama siku ya kufunga shule ya tulikuwa tunapewa ratiba fulani venye tafuata bado tukifungua shule kuna ratiba ya kufuata kama ya kuosha huko unaona sasa hiyo ndiyo ratiba so sisi tuko tunaita kama ni duty roaster i think. Lakini hiyo ndiyo mlikuwa munafuata unakuwa umesetiwa kwenye utakuwa na osha ama kwenye utakuwa unafagia unaona. Tulikuwa tunatumia shule sana ratiba. Kwanza siku za kufunga lazima tungefunguwa ratiba ili tujue vile tutafunga shule fiti unaona alafu kuwa kuna form ya kukula kwanza siku kama hiyo watu wasifurahie hiyo design. Mbaya lakini lakini huku nje sijui watu hutumia ratiba bado. Lakini hawezi kosa makampuni. Zinatumia ratiba pia sema mikutano. Kama mikutano lazima zikue na ratiba hadi mashule bado huzitumia. Kama makampuni bado huzitumia ratiba sana.

Moja kwa moja moja kwa moja ina maanisha yaani yani kama ni kupeana kitu kama unafanya kitu usifanye ati mbili mara wakati moja. Kama ni kitu ufanye kila kitu na wakati wake, moja kwa moja, unaona? Usikuje upate ati vitu ume unachanganisha vitu. Kila kitu na wakati wake unaona. Hiyo ndo moja kwa moja. Ni kama kusema hana. Lakini ana kwa ana ni kumaanisha wafuatane unaona. Lakini moja kwa moja hivo ndo inamaanisha. Shughuli yani moja. Kila yake na wakati wake unaona. Zisikuwe ati zote ni wakati moja.

Uchambuzi. Uchambuzi ni ile hali ama hiyo tendo ya kuchambua yaani kutakujua ee rada ni gani. Kutakujua zaidi unona. Hiyo ndo naweza kusema ni kuchambua unaona. Kaa kitabu unaona ukisoma kitabu eeh ili unasoma kitabu unaona. Eko kwani kuna endaje. Unataka kujua zaidi unaona. Kwa hivyo unaendelea kusoma zaidi hiyo ndo kuchambua sasa unaona. Saa uchambuzi ndo naweza sema kaa. Uchambuzi ni tendo unaona. Kwa hivyo uchambuzi ni tendo ya kuchambua unaona. Watu uchambua mbuku sana. Watu pia uchambua vitu mingi sana. Mashughuli zao unaona. Eee watu kuchambua pia mafilamu unapata mtu amechambua filamu yaani ameisoma yote ama kitabu kitabu kama yaani unaona huwezi elewa tu. Mambo ni mingi yaani watu huchambua. So uchambuzi ni hiyo tendo.

Samahani, samahani ni kuomba msamaha, aaah si kuomba msamaha kuomba ruhusa hivyo unaona. Bado ni kuomba msamaha hivyo, ukikosea mtu unamwambia samahani unaona iza yaani ni ka sikuwa nadai unaona. Samahani bado ni kuomba msamaha ama ukiomba kitu. Kama sahii nikitaka kuchukua kitu kutoka kwa mtu unasikia samahani. Si uniazime kalamu ama, niazime kitabu ama, niazime kitu ingine yoyote unona. Hizo ndo tu design ya samani unajua bado inatumika kuomba, ama kuambia mtu pole, yaani, zeeka, yaani, sikuwa nadai, yaani, unaona. Ukiskia mtu anakuambia samahani anamaanisha, hakuwa anataka, si kupenda kwake, yaani, hadi ka amekukosea hadi ka amekukosea, ama kenye amekufanyia.

Karibu. Karibu ni nukukaribisha mtu yaani, yaani, inamanisha ka mtu amekupata kwako makijani ivi, unaona, aka piga piga mulango, unaona, piga piga mulango ni nini, inabidingi tu unamwambia karibu. Karibu niko mambia ingia ndani, yaani, ni sawa, yo, ayadi ya kiske hivo wanojwa amekubandisho kuingia, yaani, endo karibu. Ama mtu akikufanyia kitu fiti, unacheki kaa favor hivi, unacheki. Tumwa kufanyia kitu fiti, unamambia kari, unamambia santi, unamambia karibu, sikuza, sikuza wate yaani. Unamshukuru kuna mambia, yaani umekubali pia yae, unamambia kubalizo wa santi zaki. Adika siza ya pesa, unamambia, dikani ya mdomo tu pia, inamanisha mkubali yae.

Mke, mke inamaanisha bibi yaani wacheki msichana mwenye mtu ameoa ama mrembo mwenye mtu kama mimi nikioa msichana sasa huyo ntakua namwita mke wangu unaona hiyo ni kiswahili sanifu sana sana unacheki huku sasa hizo nisemanga bibi. Lakini bibi unajua bibi inamaanisha shosho bado. Lakini huku sasa si husema bibi yangu lakini unafa use bibi inamaanisha shosho lakini huku si husema bibi yangu. Lakini watu wa swahili sanifu husema mke. Na mke ndio inafaa isemagwe ju we ni mke wangu. Mke kwa hivyo ni ule mrembo mi ntaoa unaona ama mrembo mwenye mtu fulani ameoa huyo ni mke wake.

Fanya kazi. Fanya kazi ni kumaanisha. Yaani piga mboka unacheki. Kupiga shughuli yaani. Kuona kwenye unatoa ngima yaani. Kwenye unatoa kichele yaani. Hio ndio saa ya kufanya kazi. Lakini bado si lazima ufanye kazi juu ya kichele. Bado kupiga shughuli. Yoyote tu ka unawezapata unapiga shughuli kwenu. Unaona kama kulima kwenu. Kuna hiyo unafanya kazi lakini sio aty unalipwa unaona. Lakini fanya kazi ni ile tendo ya kufanya shughuli. Yaani, shughuli fulani kama kulima, unacheki kupanda, kufua, kuosha, hiyo ni kufanya kazi, unacheki, kuendesha, hiyo ni kufanya kazi, unacheki. Shughuli mingi tu, wewe kupiga mboka ndio kufanya kazi sana sana, wera tu kugrind sana sana. Unaona, eh, shughuli yoyote yenye mtu anafanya yaani hiyo ni kufanya kazi.

Screen sana sana sisi tunaijuwa kama mbulu sana sana. Mbulu ya screen yani ile mbulu flani flat, flat screen yani sana sana zinakuwanga simu janja, zinakuwanga tv janja zinakuwanga tv janja unaona kwa hivo zenye ziko na youtube zikona spotify zikona hizo shiet zote hadi unaweza connect na wifi unaona hizo tunajua kama mbulu sanasana halafu screen zingine tunajua ni kama za magari unacheki ee za magari ile ya dereva pale mbele hiyo screen ya dereva pale mbele windscreen hiyo bado tunaijua kama screen na bado kwa vioo kwa madirisha hivi unacheki kuna screen bado za manyumba zingine ee unaona hio ni screen kweli unacheki ee hivo tu naeza kuchapia na hiyo uradi.

Saladi sana sana inapatikana kwa chakula jadi sana sana ndiyo watu hupenda kutumia saladi sana sana kwa vitu kama samo hivi, smoky, unacheki ee, smocha hizo design unacheki hapo ndio utapata sana sana kwa hivo mimi lakini mi siipendi.